Napendelea kitanda kizuri kwa sababu mtu hupata usingizi mzuri na mwili mwili wa mtu hupumzika vizuri. Kitanda kigumu mara nyingine hufanya mgongo uume lakini kitanda kizuri hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na furaha.

Ndiyo, napenda kula samaki sana kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na chenye afya mara mara nyingi hupikwa kwa njia tofauti kama kukaangwa au hata kuchomwa na mimi hupendelea kula samaki pamoja na ugali na mboga za kienyeji kama kabeji na sukuma wiki.

Wakati ninahisi wasiwasi, huwa nachukua muda kupumua kwa kina na kujaribu kutulia. Mara nyingine, mimi huchukua muda kutembea au kusikiliza muziki ili kuondoa mawazo mazito. Pia naweza kuzungumza na rafiki wa dhati au mtu wa familia kwa sababu mazungumzo hunisaidia kupata nguvu na matumaini.